Tukio muhimu zaidi maisha mwangu ni pale ninapo amua kutumia sauti yangu bila uwoga. Kuna wakati nilihisi siwezi kusema ukweli wangu kwa sababu ya hofu ya kuhukumiwa au sheria kandamizi. Lakini siku nilipopaza sauti kutetea kile ninacho amini iwe ni mtandaoni hau kwenye jamii yangu ndipo niligundua maana halisi ya uhuru. Tukio hilo lilinifundisha kuwa sauti yangu ina nguvu ya kuleta mabadiliko na kuwahita moyo wengine wafanye vivyo hivyo.

Wakati mkuu zaidi katika mpira wa besiboli ni ule wa Jackie Robinson, mwaka wa 1947. Tukio hii ni muhimu kwa sababu, kavunja ubaguzi, alikuwa mchezaji wa kwanza mweusi kucheza ligi kuu. Jambo lililosaidia kumaliza ubaguzi wa rangi katika michezo marekani. Alitumia mchezo wake kama jukwaa la kudai haki au usawa. Akionyesha kuwa uwezo wa mtu haupimwi kwa rangi ya ngozi Tukio hili lilichochea harakati za haki na kiraja nje na uwanja Lilipounganisha watu kupitia michezo.

Na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia hizi tatu rahisi lakini zenye maana kushukuru na kutafakari na tengeza muda asubuhi kutafakari hatua nilizo piga na mambo makuu nilio jifunza kwa tika mwaka ulio pita Chakula na familia Ninge furahia mlo maalum pamoja na marafiki kwa karibu na ndugu hUk utukicheza na kubadilisha na hadithi za maisha Kujiwadia Ningejiwadia kitu kidogo nilicho kuwa nayo ni kitamani Iwe ni kitabu kipya au safari fupi ya kupumzika mahali tulivu.

Sijasafiri kwa ndege ingawa mimi ni mdao mkubwa wa kutaka kuona maeneo mapya na kujifunza tamaduni mbali mbali ukweli ni kwamba sijasafiri kwa ndege hata maramoja Kila niona po ndege ikipita hangani huu wanajiwazia jinsi inavyo jisikia kukaa kule juu na kuona miji milima hau bahari kiziwa ndogo kama vitu vya kuchezea Ninashahuku kubwa ya kupata uzoevu wakile kitendo cha ndege kuongeza kasi uwanjani na kisha kupahisha mungurudumu yake angani Najua siku hiyo itakapofika itakuwa ni mode ya matukio muhimu sana maisha ni mwangu Kwa sababu itafunga mlango au uhuru wangu wa kutembea nchi za mbalimbali ambazo nimekuwa nikiziona kwenye picha tu.

Mnyama ambaye nimekuwa nikitamani sana kumfuga ni mbwa, hasusan wa aina ya german shepherd natamani kwa sababu ya akili yake nyingi, uaminifu wake usio na kifani, na jinsi anavyo kuwa rafiki wa ukweli na mlinzi wa familia wakati mmoja. Hata hivyo kwa sasa sijafafiri bado kuelekea kwenye maisha ya kuwa na mnyama wa kufugwa nyumbani kwangu kwa sababu nahitaji kuhakikisha nina mda wa kutosha ya kumtunza kumchezesha na kumpa mae malezi bora Anayostahili Ndoto yangu ni kuwa na rafiki huyu ambaye atakuwa akinituliza baada ya kazi ndevu na kufanya nisisisitike katika mazoezi ya kutembea kila jioni kupata mnyama huyu kutakuwa ni hatua nyingine mkubwa ya upendo na wajibikaji katika maisha yangu.

Ukweli ni kwamba, sijalima bado shamba kubwa, lakini ni inahamu sana ya kujifunza kazi hiyo ya mikono inayolisha dunia. Ingawa, nimeoea maisha ya mjini na amini kuwa kulima kunatua na fasi ya kuungana na harti na kuelewa dhamani ya chakula tunacho kikula. Kila siku, ni mmoja ya malengo yangu ya baadae kumiliki shamba ndogo na kuona matunda ya jasho langu ya kichomoza hardini.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa ajili ya mawasiliano na kutafuta maarifa. Mara nyingi nipo mtandaoni nikisoma habari za hivi punde kujifunza vitu vipya au kuperusi mitandaoni ya kijami ili kuona yanayojiri duniani Pia ni kifaa changu muhimu cha kazi na burudani Ingawa sijatumia kwa michezo ya video kwa muda mrefu Sasa hii kulinda muda wangu wa kua na tija zaidi.

Najihisi mwenye ujasiri na msisi mko kuhusu wasilisho hii kwa sababu nimejiandaa vizuri na nina hamini katika mada ni nayo wasilisha. Ingawa kuna kaustu kidogo cha uwoga wakawaida. Najua kuwa hii ni fursa muhimu ya kueleza mawazo yangu na kushirikisha wengine maarifa ni liyo nayo. Hata hivyo, sijalifanya mawalisiano hiyo lenyewe bado. Hivyo, ninasubiri kwa hamu muda ufike ili nione jinzi adhira itakavyopokea ujumbe wangu. Kwangu mimi, kufanikiwa kwa wasilisho hii ni hatua kubwa katika kujenga uwezo wangu wa kuzungumza mbele ya watu na kutetea kile ninacho kiamini.

Ukweli ni kwamba, sijafanya yoga bado. Ingawa nimekua nikisikia mengi kuhusu faida zake katika kutafuliza akili na kuimarisha mwili. Nimekua nikitamani kuanza hasaa ili kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza unyumbufu wa mwili wangu. Lakini kila nikipanga kuanza najikuta nakwama kwenye ratiba nyingine. Nahamini yoga ni zoezi zuri la kujijengea nidhamu ya ndani na utulivu. Na ni moja ya mambo yaliyo kwenye orodha yangu ya majaribio mapya kwa mwaka huu Natumai siku itakayoanza nitahisi mabadiliko chanya katika utendaji wangu wa kila siku.

Naipenda sana hali ya kukimbia asubui na mapema. Kwa sababu inanifanya nianze siku nikiwa na nguvu na akile lio changamka. Unanipa muda wakipekee wakua na mawazo yangu mwenyewe huku nikifurahia hewa safi ya alfajidhi. Hata hivyo, sija kimbia wiki hii kutokano na hali ya hewa na kuchovu wa kazi, lakini na jisikia vibaya kila ni napo wacha kufanya hivyo. Kwangu mimi kukimbia siyo zoezi tu, bali ninjia ya kuimarisha moyo na kujenga nidhamu ya mwili.

Napenda sana kula kwenye mikahawa ya bustani ambapo kuna hewa ya asili na mazingira tulivu. Kwani inanisaidia kupumzika huku nikifurahia chakula changu. Mara nyingi mimi huchagua maeneo yanayopikwa vyakula vya asili au vyenye vionjo vya nyumbani ili kupata ladha halisi Ingawa sijala nje kwa muda wa wiki mbili Sasa kwa sababu nimekuwa nikijitahidi kupika zaidi nyumbani balldo nina shauku ya kutafuta sehemu mpya yenye utulivu wikendi. Hii kwangu mimi kula nje ni fursa ya kubadilisha mazingira na kufurahia wakati mzuri na marafiki.

Ndiyo, mimi uvaa miwani mara kwa mara, hasaa ninapo kuwa kwenye kompyuta au nikisoma vitabu ili kulinda macho yangu yasichoke haraka. Kwangu mimi miwani si kifaa cha kuona tu, bali imekua sehemu ya muonekano wangu wa kila siku, unao nipa aibu fulani ya kipekee. Hata hivyo, sijavaa miwani yangu wakati huu ninapozungumza nawe kwa sababu nimeamua kupumzika macho yangu kidogo na ni muhimu kuzingatia afya ya macho asaa katika ulimwengu huu wa sasa ambapo tunatumia muda mwingi tukiangalia vio vya simu na televisheni.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na hathali chanya katika jamii yangu kwa kutumia vipaji na ujuzi nilio nao. Natamani kufikia hatua ambapo ninaweza kusaidia wengine kupata fursa iwe na kupitia elimu, biashara au kazi za kijamii ili sote tuweze kupiga hatua mbele. Ingawa sijafanya na sijafikia kilele cha ndoto hiyo bado kila siku najitahidi kufanya jambo ndogo. Linaloonekana na linalopelekea karibu na lengo langu. Kwangu mimi mafanikio ya kweli sio tu kamili vitu bali ni kuachana na alama inayovutia moyoni na kuwa watu wanaridhika na mambo ambayo unaifanya.

Ninapendelea zaidi kusoma kwa sababu hunipa fursa ya kuingia kwenye akili zangu watu wengine na kugundua ulimwengu mpya kupitia kurasa za vitabu. Kusoma kuna nijengea uwezo wa kufikiri kwa kina na kunipa msamiati mpana zaidi wa kuelezea hisi a zangu. Ingawa mimi pia hufuraia kuandika hili kuweka kumbukumbu za mawazo yangu sijaandika makala yote ndefu ivi karibuni. Kwangu mimi kusoma ni kama kuvuta pumzi ya maharifa na kuandika ni kama kuitoa pumzi hiyo kwa hajili ya wengine wafaidike.

Mimi upanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia orotha ya mambo ya kufanya. Kila jumapili jioni ambapo naweka vipaumbele vya mambo muhimu zaidi yanayohitaji kuaminika kwanza Huwa napenda kugawa kazi kuwa katika vipande vidogo vidogo hili nisisumbuke na shinikizo la majukumu mengi kwa wakati mmoja. Ingawa sijapanga ratiba ya wiki ijayo, bado kwa kawaida huwa natenga muda wa asubuhi kwa kazi zinazoitaji umakini mkubwa na mchana kwa ajili ya mkutano au kazi nyepesi. Kwangu mimi, mpangilio mzuri ndiyo siri ya kuwa na tija na kupata muda wa kupumzika mwisho wa siku.

Kinywaji ninacho kipenda kunywa asubuhi zaidi ni chai ya rangi yenye viungo kama tangawizi na madalishi. Napenda jinsi harufu yake inavyoamsha hisia zangu na kunipa joto la kuanzia siku kwa uchangamfu mkubwa. Hata hivyo, sijanywa kinywaji hicho asubuhi ya leo kwa sababu nimeamua kunywa maji ya uvuguvugu na limau ili kusafisha mwili wangu kwanza. Kwangu mimi, kinywaji cha asubuhi ni kama injili ya kuanzisha safari ya siku. Hivyo nachagua kitu ambacho kitanipa nguvu na utulivu.

Mimi hushugulikhia muda wangu kwa kutumia mbinu ya vipaumbele. Ambapo nahanza na kazi ngumu zaidi asubuhi wakati akili yangu ikiwa bado mbichi. Uwa napenda kutenga muda mahalum kwa kila jukumu hili kuepuka usumbufu wa kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Ingawa sijatumia kalenda ya kujitajili wiki hii kwa hilivyo kawaida yangu bado najitahidi kufuata ratiba yangu ya mwongozo ili nisiachwe nyuma na majukumu. Kwangu mimi usimamizi mzuri wa muda ndio msingi wa kufanya kazi kwa ufanisi bila kupata msongo wa mawazo.

Na mkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili kwa sababu alikuwa na uwezo wakipekee wa kufundisha fasihi kwa namna ya kuvutia sana. Alinijengea hali ya kujiamini na kujifundisha umuhimu wa kueleza mawazo yangu kwa ufasaha. Jambo ambalo linani saidia sana hadi leo. Ingawa, sijawasiliana naye kwa miaka mingi tangu ni malize shule. Mafundisho yake ni busara zake bado vimebaki akilini mwangu. Kwangu mimi mwalimu huyu akuwa tu mfundishaji wa darasani, mbali alikuwa kama mlezi alie tuandaa kukabiliana na maisha ya baadaye kwa ekima.

Napenda sana kunywa maziwa ya mtindi kwa sababu yana ladha nzuri na yanasaidia mfumo wachakula kuwa na afya. Wakati mungine napenda kunyo ya yakiwa baridi kidogo baada ya mlo wa mchana ili kuburudisha koo na kuongeza nguvu mwilini. Ingawa sijanja maziwa leo kwa kawaida huwa na jimuisha kwenye kifungua kinywa changu ili kupata virutubisho vya proteni na kaislamu. Kwangu mimi maziwa ni kinywaji asili ambacho kinanifanya ni jihisi vizuri na mwenye hafi ya tele.

Napenda kuoga kwa maji ya moto. Hasa nyakati za usiku au asubui kukiwa na baridi. Kwa sababu yananisaidia kulegeza misuli na kutoa uchovu wa siku mzima. Inanipa hali ya utulivu na kunifanya nilale vizuri zaidi nikijisikia mwepesi. Hata hivyo, zijaoga kwa maji ya moto asubuhi ya leo. Kwani nimependelea maji ya baridi ili kuchangamsha mwili na kuamusha akili yangu tayari kwa kazi. Kwangu mimi maji ya moto ni kama tiba na kupumzisha mwili baada ya pilka pilka nyingi.

Napenda zahidi kahawa. Asa asubuhi kwa sababu arufu yake ya kafeni inanisaidia kuamka vizuri na kuwa na umakini kazini. Napenda ladha yake chungu kidogo inayochangamsha ubongo na kunipa nishati ya kuanza siku kwa kasi. Ingawa sijanywa chai kwa munda mrefu. Sasa mara nyingine naitumia nyakati za jioni ninapotaka kutuliza akili kabla ya kulala. Kwangu mimi kahawa ni rafiki wa tija na chai ni rafiki wa utulivu.

Utaratibu wangu wa jioni uanza na kujitenga na vifaa vya kiletroniki saa moja kabla ya kulala ili kuipa akili yangu nafasi ya kupumzika huwa napenda kutumia muda huo kutafakari jinsi siku yangu ulivyo kwenda na kuhandaa nguo zitakozo vaa kesho yake ili asubui iwerahisi kama ilivyo desturi yangu, kwa kawaida kusoma kursa chache za kitabu unisaidia kupata usingizi nzito na tulivu Kwangu mimi utaratibu wa jioni ni muhimu kwa ajili ya kuandaa mwili na akili kwa ajili ya changamoto za siku inayo ifuata.

Kwa msongo wa kazi, mimi hupenda kusimama na kutembea kidogo kwa dakika chache ili kubadilisha mazingira na kuruhusu akili yangu kupumua. Pia mbinu ya kuvuta pumzi ndefu kuzitoa taratibu hunisaidia sana kurudisha utulivu na umakini wangu mahali pa kazi. Ingawa sijapata shinikizo kubwa wiki hii kwa kawaida mimi hupunguza kelele na kuzima arifa za simu ili nishugulike na jukumu moja tu kwa wakati moja. Kwangu mimi kukubaliana na msongo ni sanaa na kujipa nafasi za kupumzika kidogo ili kurudi nikiwa na nguvu vipya.

Mimi utumia kalenda ya kidigitali na programu za orotha ya majukumu kila siku ili kupanga ratiba yangu na kuhakikisha sisahau mambo muhimu. Pia, zana za mawasiliano kama barua pepe na programu za ujumbe mfupi ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya kirayibo na kazi na kuwasiliana na marafiki. Ingawa sijatumia programu za kufuatilia muda leo, kwa kawaida zangu zana hizi unisaidia kuwa na tija na kupunguza upotezaji wa muda hovyo. Kwangu mimi teknolojia ni nyenzo kuu na muhimu inayohakikisha maisha na kunifanya niwe na mpangilio mzuri zaidi katika kila jambo ninayoifanya.

Somo nililopenda zaidi shuleni ilikuwa hisabati kwa sababu nilivutiwa na jinsi kila tatizo lilivyo na njia ya kumaritiki na kupata jibu sahihi. Kwangu mimi kutatua malingaayo na kulikuwa kama mchezo wa fumbo ulio saidia kuimarisha uwezo wangu na kufikiri kwa kina na kutatua changamoto. Ingawa sijafanya hesabu mgumu kwa muda mrefu tangu nimalize shule, bado natumai kanuni za keza msingi katika kupanga bajeti na kusimamia mambo yangu ya kila siku. Somo hilo lilinifundisha kuwa na changamoto hili inasuru. Inahitaji tu kutafuta njia sahihi ya kufanikia na kufikia.

Mimi hujilinde kwa kutumia nyuila imara na tofauti kwa kila akaunti na kuwakikisha nimewasha utabitishaji wa hatua mbili. Ili kuongeza ulinzi pia. Niko makini sana kutofungua viungo au vitambulisho vya barua pepe Hivyo jua ili kuepuka programu haribifu. Ingawa sijakumbwa na jambo lile lolote la mtandao hivi karibuni kila mara naishia programu zangu na simu au kompyuta ili kuziba mihanya ya usalama Kwangu mimi usalama wa mtandao ni jukumu la kila siku linalohitaji umakini mkubwa ili kulinda tarifa zangu binafsi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu asubui na mapema ndipo akili yangu inakuwa na utulivu na nguvu nyingi. Zaidi ya kufanya kazi, napenda utulivu wa alfajiri kabla ya ulimwengu kuanza vurugu kwani unipa nafasi ya kupanga siku yangu kwa amani. Hata hivyo, sijamka mapema sana leo kama ilivyo desturi yangu kwa sababu nilihitaji mapumziko ya ziada baada ya wiki ndefu ya kazi. Kwangu mimi saa za asubui ni dhahabu, lakini pia ni muhimu kusikiliza mwili wangu unapohitaji kulala kidogo zaidi.

Mimi uweka Nenosiri salama kwa kutumia mchanga nyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na halama malumu ili iliwe ngumu kubashiriwa. Pia ni na utaratibu wa kutumia Nenosiri tofauti kwa kila akaunti na kutumia programu ya usimamizi wa nyila na nisahau. Ingawa, sijabadilisha nyila zangu mwezi huu, huwa ni na itaji kufanya hivyo mara kwa mara hili kuimarisha ulinzi. Kwangu mimi ni Nosiri imara na kama mlangu wachuma unaolinda nyumba yangu na kujitahidi lidi ya wavamizi.

Ningependa sana kutembelea nchi ya Japani kwa sababu navutiwa na mchanganyiko wao wa kipeke na teknolojia ya kisasa na utamaduni wakale uliyohifadhiwa vizuri. Natamani kuona jinsi mji huo unavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa kwanzia usafiri wa treni hadi nidhamu ya watu wale katika maisha ya kila siku. Ingawa sijasafiri nje ya nchi hivi karibuni kila mara ninasoma kuhusu vivutio vya mji mbalimbali ili kuongeza maarifa yangu. Kwangu mimi kutembelea mji wa Tokyo kungenipa mtazamo mpya na kujifunza jinsi binadamu wanavyoweza kupiga hatua kiteknolojia bila kupoteza asili na mzizi yake.

Zoea nzuri zaidi nililo jenga ni kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mepesi kila asubui mara tu baada ya kuamuka. Zoezi hili linanisaidia sana kuwa mwili na kuwa mchangamfu na hakili ilio tulia. Jambo linalo fanya ni anze siku yangu nikiwa na nguvu na mtazamo chanya. Ingwa sigefanya zoezi marefu asubui\ ya leo nimejitahidi kutembe kidogo hili kuha kikisha mwili unachangamka. Kwangu mimi kujenga mazoea madogo madogo yenye tijendio siri ya kulete mabadiliko makubwa katika maisha ya kila siku.

Study muhimu zaidi kwangu ni mawasiliano madhubuti na uwezo wakutatua matatizo kwa haraka na ubunifu. Uwezo wakueleza mawazo yangu kwa ufasaha na kusikiliza wengine kunanisaidia kufanya kazi vizuri na timu yangu. Huku study za uchambuzi ziki nisaidia kupata suluhu hata katika mazingira mangumu. Kila siku najitahidi kujiendeleza katika usimamizi wa muda na uongozi. Kwangu mimi kujifunza ni chakato endelevu na kuwa na study mbali mbali kuna nifanya niweze kubadiyana na mabadiliko yoyote yanayotokea katika ulimwengu wa kazi.

Mwandishi ninayempenda zaidi ni Shaban Robert kwa sababu ya uhariri wake na kutumia lugha ya kiswahili kueleza falsafa za maisha na maadili. Maandishi yake yana mvuto wa kipekee yanabeba ujumbe nzito na hekima ambayo bado ni mashiko hata katika ulimwengu wa leo. Ingawa sijasoma kitabu kipya wiki hii, mara nyingi mimi hurejea kazi zake kwa kusaidikika, ili kupata msukumo wa kufikiri kwa kina. Kwangu mimi, mwandishi mzuri ni yule anaweza kukufanya utafakari kuhusu jamii yako, huku ukiburudika akili yako na ufasa wa maneno.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni wakati nilipopotea katika na msongamano mkubwa wa watu, nikiwa bado mtoto mdogo sokoni, nakumbuka hofu nilio pata nilipotazama pande zote na kutoona uso wowote unaofahamika. Huku kila mtu akionekana mrefu na mgeni kwangu. Hata hivyo ya kupotea mwelekeo tangu wakati huo, tukio hilo lilinifundisha umuhimu wakuwa mwangalifu na mazingira yangu. Kwangu mimi, hofu hiyo ili nijengea umakini mkubwa ninapokuwa kwenye maeneo mapya au yenye watu wengi.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa ya uzoefu wa kusisimua sana kuona wasanii ninaiwapenda. Wakitumbuiza jukwani, nilifurahia sana msisimuko wa umati, sauti kubwa ya vyombo vya muziki na nishati ya pale ninapopatika na pale watu wengi wanapokusanyika kusherehekea sana. Ingawa sijaenda kwenye tamasha lingine tangu mwaka huu uanze bado na kumbuka jinsi muziki wa unavyoweza kuniunganisha na kuwaunganisha watu wa asili tofauti kwangu mimi tamasha la muziki si burudani tu bali ni njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kudhamini kipaji cha binadamu.

Kitendo cha wema, ninacho kumbuka zaidi ni wakati nilipomsaidia mwanafunzi mgeni aliyekuwa, anapata shida kuelewa masomo darasani kwa kumfanyia marudio ya ziada kila jioni. Nilifurahi sana kuona alama zake zikiongezeka na akianza kujiamini zaidi mbele ya wenzake. Ingawa tendo kubwa la maana hiyo wiki hii Nilijitahidi kufanya mambo madogo kama kutoa msahada kwa mtu anayehitaji kuelekezwa njia au kutoa tabasamu kwa wafanyikazi wenzangu. Kwangu mimi, wema si lazima uwe jambo kubwa. Hata kitendo kidogo kinaweza kubadilisha siku ya mtu mwingine.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na nilivutiwa sana na jinsi wachoraji wanavyo weza kueleza hisia nzito kupitia rangi na michoro pekee. Nisehemu inayo kupa utulivu wa kipekee na kukuwezesha kuona ulimwengu kupitia macho na mitazamo ya watu wengine kwenye vipaji. Ingawa sijaenda kwenye mionyesho yoyote mwezi huu Kila ni napo pata nafasi napenda kutembelea nyumba za sanaa ili kupata msukumo mpia wa kudunifu Kwangu mimi sana ni lugha inayounganisha mioyo na kutukumbusha mzuri wa maisha uliopo katika maelezo madogo madogo.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, ambapo nilisaidia kufundisha masomo ya msingi na kuwaanda michezo ya jioni. Uzoefu huo ulinifundisha unye nyekevu na kunipa furaa ya kweli kuona tabasamu za watoto hao kutokana na muda mdogo nilio utoa kwa hajili yao. Bado ni na mpango wa kutafuta fursa nyingine ya kusaidia katika maswala ya utunzaji wa mazingira. Kwangu mimi kujitolea ninjia bora ya kurudisha fitha kwa jamina kujifunza study mpia za maisha ambazo uwezi kuzipata darasani.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano ya riadha, wakati nikiwa shuleni na ilikuwa uzoefu wa kusisimua sana. Ingawa sikushinda nafasi ya kwanza, ushindani huo ulinifundisha umuhimu wa nidhamu, maandalizi ya kutosha na jinsi ya kukabiliana na changamoto kwa ujasiri. Bado napenda kujiwekelea malengo madogo ya kimchezo ili kujijaribu uwezo wangu. Kwangu mimi kushiriki mashindano si kuhusu ushindi pekee bali ni kuhusu kujituma na kuwa na bora za hili kuliko nilivyokuwa jana.

Mchezo ninayopenda kucheza zaidi ni mpira wa miguu kwa sababu unanihimiza kufanya kazi kwa kama timu na kunisaidia kuimarisha afya ya mwili wangu. Pia mimi napenda kucheza mchezo wa body. Kwani inachangamoto kufikiri kimakakati na kuwa na subira kabla ya kufanya maamuzi. hUwa najitahidi kutenga muda wa mazoezi ili nisipoteze uwezo wangu. Kwangu mimi michezo ni njia bora ya kuburudika na kujenga urafiki na watu wengine wenye mapendeleo kama yangu.

Nchi ningependa kuitembelea ni misri kwa sababu ya historia yake ya kusisimua na majengo yake ya kale kama mapiramidi ya giza. Natamani sana kuiona mito ya nile Kwa karibu na kujifunza jinsi ustaarabu wakale, ulivyo weza kupiga hatua kubwa katika sayansi na ujenzi. Kila mara ninasoma mara makala kuhusu utamaduni wao ili kujiandaa na safari iyo ya ndoto. Kwangu mimi kutembelea misri ni kama kusafiri kuenda zamani ili kuelewa chumbiko la maarifa mengi tunayoitumia leo.

Ninapofurahia kuwa nyumbani. Mimi hupenda kusikiliza muziki mwanana na kusoma kitabu nikiwa nimepumzika kwenye kochi. Pia mara nyingi mimi hutumia muda huo kupika mlo wangu ninapo upenda kwa utulivu. Kwani jikoni nisehemu ambapo naweza kuwa mbunifu na kupumzisha akili yangu. Ingawa sijafanya usafi mkubwa wa vyumba leo huwa ninafurahia pia kupanga mazingira yangu ili yawe na hewa safi na utulivu zaidi Kwangu mimi kuwa nyumbani ninafasi ya kipekee ya kujichaji upya na kufurahia faraga yangu kabla ya kuanza majukumu mengine ya nje.

Napendelea zaidi kuvaa viatu vya michezo kwa sababu vinanipa urahisi wa kutembea na faraja kubwa ninapokuwa kwenye majukumu yangu ya kila siku. Ata hivyo, kwa hafla rasmi huwa au kazini, mimi upenda kuvaa viatu vya ngozi ambavyo vinafanya nionekane nadhifu na mwenye kujiamini. Ingawa sijanunua jonzi mpya wa viatu mwezi huu Uwa nahakikisha viatu nilivyo navyo ni safi na viko katika hali nzuri katika kila wakati Kwangu mimi kiatu kizuri si cha urembo tu bali ni kile kinacholindwa mguu yangu na kuendana na mazingira ninayokuepo.

Napenda sana kusoma vitabu vya istoria na maendeleo binafsi vitabu vya istoria vinanisaidia kuelewa ulimwengu ulikotoka Uku vile vya maendeleo binafsi vikinipa mbinu za kuboresha nidhamu, tija na fikra zangu kila siku Ingawa sijamaliza kitabu nilichohanza wiki hii Kila siku najitahidi kusoma hangalau kurasa kumi kabla ya kulala Kwangu mimi kusoma ni kama kufanya mazoezi ya akili kunifungua macho na kunipa maarifa mapya ambayo siwezi kuyapata kwingineko.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Huwa napendelea kuchanganya kukimbia asubuhi na mazoezi ya viungo nyumbani, ili kuimarisha stamina yangu na kuweka mwili wangu katika hali ya uchangamfu. Ingawa sijafanya mazoezi makali leo nimejitahidi kutembea kwa miguu umbali mrefu ili kuhakikisha mwili unachemka. Kwangu mimi mazoezi si kwa ajili ya muonekano tu, bali ni njia muhimu ya kupunguza msongo wa mawazo na kulinda afya ya ya moyo.

Ningependa sana kuwa na uwezo wakuzungumza lugha nyingi za duniani kwa ufasaha naamini kuwa lugha ni daraja linalounganisha tamaduni tofauti na kuwa na uwezo huo ungekuwa kunaniwezesha kuelewa na kuwasiliana na watu wa asili mbali mbali bila kikwazo chochote lugha huu kila mara najitahidi kuongeza misamiati katika lugha ninazojifunza sasa. Kwangu mimi uwezo wakuelewa lugha ya mtu mwingine ni njia bora ya kuonyesha heshima na kujenga urafiki wa dhati pole pole duniani au popote duniani.

Mimi hupokea maoni kwa moyo mkunjufu na kwa akili ya wazi. Iwe ni sifa au kosoaji. Naamini kuwa maoni ya wengine ni kioo kinacho saidia kuona sehemu ambazo siwezi kuona mwenyewe. Hivyo mimi uyatumia kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Kila mara ninapo pewa ushauri, mimi huchukua muda wa kutafakari kabla ya kuchukua hatua. Kwangu mimi, mtuwa anaye kupa maoni ya kweli ni rafiki, anaye taka ufanikiwe, hivyo mimi udhamini sana uaminifu wao.

Mimi ni mtu wa kuwai mara zote. Naamini kuwa kuwai ni ishara ya heshima kwa muda wa mtu mwengine na kuna kupa utulivu wa kujiandaa kabla ya kuanza jukumu lako husika. Sipendi shinikizo linalotokana na kuchelewa. Kwani hupunguza umakini na ufanisi. Ingawa sijawai kuchelewa kwenye miadi yangu ya hivi karibuni Kila mara mimi hujitahidi kufika dakika kumi kabla ya wakati kwangu mimi ni bora kusubiri wengine kuliko kufanya wengine wanisubiri kwani muda ni rasilimali ya dhamani isiyoweza kurudishwa.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Asa kile kilicho pikwa kwa viungo asilia na kwa ustadi mkubwa. Kwa ni mimi chakula bora situ kwa ajili ya kushibisha tumbo. Bali ni uzoefu unaoleta furaha na kuridhika na moyoni kupitia latha ya arufu mzuri. Kila mara na jitahidi kufurahia kwa chakula rahisi ilimradi ni kimepikwa vizuri na kwa usafi. Kwangu mimi ladha ya chakula ina uwezo wakubadilisha hali ya mtu na kuifanya siku iwe ya kipeke zaidi.

Napenda zaidi mikutano ya hana kwa hana, yenye malengo yaliyo wazi, na izio zingatia muda. Nafuraia mikutano ambapo, watu wanashirikiana mawazo kwa huhuru, wanajadiliana kwa hoja, na mwisho wa siku, tunatoka na maazimio yanayotekelezeka. Ingawa sijauduria mukutano wowote tangu wiki iaanze. Mimi uwona mikutano ya asubui kuwa yenye tija zahidi kwa sababu akili inakua bado imechangamka. Kwangu mimi mikutano mzuri si ule unaochukua mda mrefu. Bali ni ule unaoleta suluhu na ya changamoto zilizipo.

Mara nyingi asubuhi mimi upenda kula matunda safi na kunywa chai ya rangi yenye tangawizi. Huo ni mlo muepesi unawo saidia kuwamusha mwili na kunipa nishati ya kutosha kuwanza majukumu yangu bila kujiisi mzito au chovu. Mara nyingi mimi huwakikisha sipati mlo mzito sana mapema ili nibaki ni kiwa mchanga mfu. Kwangu mimi kufungua kichwa ni sehemu muhimu siku inayoweka msingi wajinsi na vyo ijisikia hadi mchana.

Ili kuongeza uzalizaji wangu, mimi hutumia mbinu ya kupanga vipaumbele kwa kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Pia mimi hupenda kutumia mbinu ya pomodoro ambapo nafanya kazi kwa bidii kwa dakika ishirini na tano na kufuatiwa na mapumziko mafupi ili kuweka akili yangu katika hali ya umaakini na hali ya juu. Kufuata ratiba kinanisaidia kutopoteza muda kwenye mambo ya sio na tija Kwangu mimi uzalishaji si kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja Bali ni kufanya mambo muhimu kwa usahihi na ufanisi.

Ndiyo, napenda sana mahuwa. Asa yale yenye rangi hangafu na arufu nzuri kama waridi, au mawaridi ya maji. Kwangu mimi, mahuwa yanaleta hali ya hamani, urembo haasili na yanauwezo wa kumchangamusha mazingira yoyote yanapo wekwa. Ingawa sijanuno mahuwa mapia wiki hii. Napenda sana kutunza bustani ndogo nyumbani hili kufuraiya uzuri wake kila siku. Kwangu mimi mahuwa ni ishara ya upendo na utulivu ambayo inatukumbusha kuzamini vitu vidogo na vizuri maishani.

Mahandari kutoka dirishani mwangu ni ya utulivu na yenye rangi za hasili. Nikiona miti ya kijani inayocheza na upepo ni sehemu ya barabara ya mtaa inayopita watu wa chache asubuhi. Mwanga wa jua unapoingia ndani unaleta hali ya uchangamfu na kunipa amasa ya kuanza siku yangu kwa hamani. Ingawa sijahangalia nje kwa mda mrefu leo kutokana na kazi kila mara ninapo choka mimi hutazama mandari hiyo ili kupumzika macho na akili Kwangu mimi hukua ni dirisha linalotazama upande ku wenye miti na baraka unayo punguza msongo wa mawazo na kunifanya nijihisi niko karibu na hasili.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kufanya tamthini ya mara kwa mara ili kubaini sehemu zinazopoteza muda au rasilimali napenda kutumia mfumo ya kidigitali kurahisisha kazi zinazojirudia au kuomba maoni kutoka kwa wenzangu ili kupata njia mbadala na zenye ufanisi zaidi za kutatua changamoto wiki hii kila mara na tafuta zana mpya na kiteknolojia zinazoweza kuongeza kasi ya utendaji kwangu mimi kuboresha michakato ni safari endelevu ya kujifunza jinsi ya kufanya kazi kwa ajili zaidi badala ya kufanya kazi kwa nguvu nyingi peke.

Changamoto kubwa ninayokutana nayo kazini ni kuwasawazisha majukumu mengi ya nayo kuja kwa wakati mmoja. Jambo ambalo mara nyingine linaweka kuleta msongo wa mawazo. Pia wakati mwingine, mabadiliko ya ghafla ya vipaombele vya miradi hunilazimu kubadili mipango yangu haraka ili kuendana na maitaji mapya yatimu. Huwa najitahidi kutumia changamoto hizi kama fursa ya kuimarisha uwezo wangu na kutatua matatizo. Kwangu mimi, changamoto ni sehemu ya ukuwaji na ni siri ya kuzishinda na kubaki na utulivu wa kuomba msahada pale inapobidi.

Ndiyo, napenda sana kupiga picha. Hasa picha za mandhari ya asili na matukio ya ghafla ya watu wakati katika furaa. Kwangu mimi kupiga picha ni njia ya kusimamisha muda na kuhifadi kumbukumu za thamani ambazo maneno peke hayawezi kuelezea kikamilifu. Kila mara ninapoona mwanga mzuri wa jua au mandhari ya kuvutia mimi hutoa kamera yangu ili kunasa uzuri huo. Kwangu mimi picha nzuri ni ile inayoeleza hadithi fulani na kuamsha hisia kila inapo itazama tena.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli ya saa vile vidogo na vya asili ambavyo vinaongeza niksha bila kupoteza unyenyekevu. Kwangu mimi, kipuli ni kurembesha uso na nisehemu ya utambulisho wangu unayo kimilisha maonekano wangu wa kila siku. Iwe ni kazini au kwenye mitoko ya kijami. Vipuli mimi kwangu vinanisaidia na vina vinaondeshana mavazi yangu ili kuleta uhusiano mzuri kwangu mimi urembo huu mdogo unanipa hali ya kujiamini na kunifanya njihisi nadhifu zaidi.

Ndiyo, nimekua nikifikiria sana kuanzisha biashara yangu. Hasa katika sekta ya kutoa uduma za kitaalamu hau biashara ya mitandaoni. Wazo la kua na uhuru wa kiamuzi na nafasi ya kutatua changamoto za kijamii kupitia bidhaa zangu mwenyewe ni jambo linalonivutia na kunanipa nafasi na hamasa kubwa. Niko katika atua ya kufanya utafiti wa soko na kuandaa mipango wa biashara uliokamilika. Kwangu mimi kuanzisha biashara si tu njia ya kutafuta kipato. Bali ni safari ya kujifunza uongozi, uvumilivu na ubunifu katika ulimwengu wa ushindani.

Mimi utumia muda wangu wa ziada kupumzika na kujifunza vitu vipya. Mara nyingi mimi upenda kusoma vitabu kusikiliza podcasti au kufanya mazoezi ya nje ili kuchangamusha mwili. Pia huu ndio wakati wangu wa kutana na marafiki au familia kubadilishana mawazo mbali na majukumu ya kazi. Kwa leo, kwa sababu ya ratiba yangu, mimi uona muda huu kama muhimu kwa ajili ya kujichaji upya. Kwangu mimi, kutumia muda wa ziada kwa busara unisaidia huwana afya njema ya akili na kuongeza ufanisi wangu ni napurudi kazini.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Napenda kutafuta njia umpya na za kipekee za kutatua changamoto. Iwe ni kikazini hao katika maisha yangu ya kila siku. Kwangu mimi, ubunifu si sanaa pekee, bali ni uwezo wa kuona fursa pale mwingine wanapoona vikuazo na kudhubutu kufanya mambo tofauti. Ingawa sijazi zundua miradi mpya kwa ubunifu waiki hii kila siku na jitahidi kufikiria nje ya sanduku. Hili kuboresha mazingira yangu Kwangu mimi kuwa mbunifu kuna nifanya maisha yawe na ladha Msisi mkona kuleta matuke ubora zaidi katika kila jamu ninalo lifanya.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi. Kwangu mimi, muziki huu ni sauti ya utambulisho wetu na hubeba hekima historia na utamaduni wa mababu zetu. Napenda jinsi ala za asili kama ngoma, miramba na zeze zinavyoweza kuwamsha hisia za undani na kuchangamsha na asili yetu kwa maana na kwa namna ambayo muziki wa kisasa hauwezi. Ingawa sijasikiliza albumu ya muziki wa jadi leo. Mara nyingi mimi hutumia kama njia ya kutuliza akili au kutafakari. Kwangu mimi, muziki wa jadi ni azina ya taifa inayotukumbusha tulipotoka na kutupa nguvu ya kusonga mbele tukiwa na msingi imara.

Mara nyingi mimi ucheza na marafiki zangu wa karibu au familia. Huu ndio wakati wetu wa kuimarisha uhusiano, kucheka na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Iwe ni michezo ya ubao, michezo ya video, au hata michezo ya uwanjani. Kufanya hivyo ni watu ninaowapenda kunanifanya mchezo uwe na maana zaidi. Mimi udhamini sana nyakati hizi kwa sababu zinajenga ushirikiano na uelewa kati yetu. Kwangu mimi michezo ni njia bore ya kijamii inayotukumbusha umuhimu wa kufanya kazi kama timu na kufurahia maisha pamoja.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kwangu mimi, kutazama anga la usiku kunanipa hisia ya unyenyekevu na kustajabia ukubwa na ulimwengu wetu. Ni shuguli yenye utulivu mkubwa unaosaidia kutafakari na kupata amani ya akili. Hasaa mahali ambapo hakuna mwanga mwingi wa mji. Kwa leo kwa sababu ya mawingu kila mara anga linapokuwa safi mimi hupenda kutumia dakika chache nje ya kutazama makundi ya nyota Kwangu mimi nyota ni kama ramani ya kale inayotukumbusha kuwa kuna mengi zaidi ya kugundua nje ya ulimwengu wetu wa kila siku.

Mimi huchukulia kusubiri kwenye mistari kama mitihani wa uvumilivu na fursa ya kutulia. Badale ya kukasirika, mimi hutumia muda huo kutafakari kusikiliza podcasti au kupanga ratiba yangu ya badaye akilini. Kwangu mimi ni wakati adimu wa kusimama kidogo katika ulimwengu huu unaokwenda kasi sana. Mimi huamini kuwa ni subira ni sifa muhimu unayopunguza msongo wa mawazo usio wa lazima. Kwangu mimi amani ya moyo ni muhimu zaidi kuliko haraka inayoweza kuniharibia siku.

Napenda kufanya mambo yanayo jenga kumbu kumbu za kudumu. Kama vile kupika pamoja kusafiri kuenda sehemu mpya hau kufanya na usiku wa mchezo ya ubao. Kwangu mimi wakati wa familia ni takatifu. Ni fursa ya kusikilizana kucheka na kuimarisha vifungo vya upendo vina vyo tusaidia kuwa na umoja. Kila mara tunapo kutana, mimi huwakikisha na zima simu yangu hili nitoe umakini wangu wote kwao. Kwangu mimi, uwepo wangu ni zawadi kubwa zahidi ninayo weza kuwapa wapendo wa wangu na hakuna kitu kinacho weza kuchukua nafasi ya upendo wa familia.

Ninapoamka asubuhi, jambo la kwanza ninalofanya ni kushukuru na kunywa glasi ya maji ili kuamsha mwili wangu. Baada ya hapo, mimi hupanda hupenda kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo na kutafakari kwa dakika chache ili kuandaa akili yangu kwa ajili ya majukumu ya siku kabla ya kuanza kuangalia simu au barua pepe. Utaratibu huu unanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu wa ndani Kwangu mimi, saa ya kwanza ya asubuhi ndio inayopanga mwelekeo wa siku nzima Hivyo, naitumia kwa uangalifu na hila kuwa na tija.

Ndiyo, mimi uvaa saa kila siku kwani naiona kama kifaa muhimu cha kuthibiti muda na pia ni pambo linalo kamilisha maonekano wangu kwangu mimi saa ni zahidi ya chombo cha kuonyesha wakati ni ishara ya nidhamu hau dhamani wa kila dakika unayotumia katika majukumu yangu asubui hii ya tarehe kumi na nane januari napenda sana na napenda saa zinazo weza kudumu muda mrefu na zenye muundo rahisi lakini wakifahari Kwangu mimi kuvaa saa kuna nisaidia kupunguza tabia ya kuangalia simu mara kwa mara na hivyo kuna nifanya nibaki na umakini zahidi.

Ndiyo, napenda sana kula samaki. Asau, akiwa anachomwa hau akipikwa kwenye mchuzi wa nazi. Kwangu mimi, samaki siyo chakula tu, kitamu, na chepesi, bali ni chanzo kizuri cha proteini. Rutubisho muhimu vinavyonifanya nijihisi mwenye hafya na nguvu. Mimi upenda kuweka kwenye ratiba yangu ya chakula hangalao mara mbili kwa wiki. Kwangu mimi, mlo wa samaki ulio andaliwe vizuri na mboga za majani na kachumbari ni mmoja ya starehe kubwa za mezani.

Kinacho nifanya nifurai sana ni kuona matukeo chanya ya juhudi zangu na kuwa na wakati bora na watu wanaonipenda. Kwangu mimi furaha ya kweri inatokana na mambo madogo kama vile kukamilisha kazi ngumu kusaidia mtu mungine au kufurahia utulivu wa asili bahada ya wiki ndefu ya kazi. Najitahidi kuthamini kila dakika ya amani niliyo nayo. Kwangu mimi, furaha si lengo la kufikiwa, bali ni hali ya moyo inayotakana na kuridika na kile nilicho nacho huku nikiendelea kujiendeleza.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baisikeli, kwani ni njia bora ya kufanya mazoezi uku ni kifurahia upepo na mazingira ya nje. Kwangu mimi, kuendesha baisikeli kuna nipa isia ya uhuru na njia ya rafiki ya kwa mazingira, ya kusafiri kutoka sehemu moja kuenda nyingine. Ingawa sijaendesha baisikeli leo subuhi, mimi upenda kutumia muda wangu wa weekendi kuzunguka mitahani hau kwenye njia za hasili. Kwangu mimi, shughuli hii ni changanyiko nzuri ya kuimarisha afya ya mwili na kupumzisha akili kutokana na kelele za kila siku.

Mara nyingi mimi hutazama video kwenye YouTube au Netflix kulingana na kile ninacho tafuta kwangu mimi, YouTube ni maktaba bora ya kujifunza mambo vipya na kupata habari Wakati Netflix naitumia zaidi kwa ajili ya burudani ya cinema na mfululizo wa hadithi Ninapofanyika, ninapokuwa nyumbani jioni Ingawa sijatazama video yoyote ndefu leo tarehe 18 januari Mimi hupenda pia kupitia video fupi fupi za kuelimisha kwenye mitandao ya kijamii kama instagramu au tiktok Kwangu mimi, mtandao ni chombo chenye nguvu chakupa maarifa na burudani papo hapo miradi tu nitumie muda wangu kwa usawa.

Mimi napenda zaidi majira ya baridi kiasi au vuli. Wakati kukiwa na hewa safi na upepo mwanana, kwangu mimi hali hii ya hewa ni tulivu sana na inanipa mazingira mazuri ya kufanya kazi kwa umakini na kupumzika nyumbani nikiwa nimejifunika blanketi jepesi na kikombe cha kikahawa mkononi. Mimi nafurahia jinsi majira haya yanavyo badilisha rangi ya mazingira na kuleta hisia ya upya. Kwangu mimi kila majira yana uzuri wake, lakini wakati wa baridi tulivu unanipa amani ya ndani na nafasi nzuri ya kutafakari mambo yangu.

Ili kujiandaa kwa mkutano, mimi huanza kwa kupitia ajenda na malengo makuu ya mazungumzo ili kuhakikisha naelewa vizuri kile kinachohitajika Kwangu mimi, maandalizi ni pamoja na kufanya utafiti wa ziada kuandaa takwimu muhimu na kuorodhesha maswali au hoja zinazotaka kuwasilishwa ili nisipoteze muda Mimi huamini kuwa kufika mapema iwe ni ofisini au kwenye mkutano wa mtandaoni kunasaidia kutuliza akili. Kwangu mimi kujiandaa vyema kunanipa hali ya kujiamini na kuhakikisha kuwa mchango wangu unakuwa na tija kwa washiriki wengine.

Kwa sasa, timu inayotambulika kama bora zaidi ni Kansas City Chiefs. Kwangu mimi, wao nikielele zocha mafanikio kutokana na ushirikiano wao imara na uongozi bora wao. Patrick Mahomes wanafanikishwa kutawala ligi ya NFL kwa kushinda na mataji kadhaa ya Super Bowl. Mfululizo jambo ambalo ni gumu sana kufikiwa. Timu kama San Francisco pia ni washindani wadhabiti wenye vipaji vikubwa kwangu mimi. Uzuri wampira wa marekani uko kwenye mbinu za hali ya juu na kasi na wanaonyesha kuwa na uwezo wakushinda hata katika mazingira magumu.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu hasa nyakati za hasubui au jioni. Jua likiwa limepungua makali. Kwangu mimi, kutembea ni njia bora ya kufanya mazoezi mepesi kupata hewa safi na kunipa nafasi ya kufikiri kwa kina mbali na kelele za vyombo vya usafiri. Mimi hujaribu kutembea hangalau nusu saa kila siku. Kwangu mimi kutembea kunanisaidia kuungana na mazingira yangu nani siri kubwa ya kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha hafya ya moyo.

Mimi hupata marafiki wapya kwa kuwa mdadisi wa msikilizaji mzuri. Kwangu mimi, njia bora ni kujiunga na vikundi venye maslahi yanoyofanana na yangu. Kama klabu za vitabu au madarasa ya mazoezi na kuanzia mazungumzo rahisi kwa kutabasamu na kuuliza maswali ya dhati. Mimi huamini kuwa urafiki wa ukweli hujengwa juu ya uaminifu na heshima. Kwangu mimi kuwa mkarimu na tayari kusaidia ndiko kinachofanya watu wajihisi huru karibu nami na kuanzisha uhusiano wa kudumu.

Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi. Kwangu mimi, sanaa ni lugha ya kipekee inayoniwezesha kueleza mawazo na hisia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuziweka katika maneno. Kupaka rangi hasaa kwa kutumia rangi za maji au penseli, kunanipa utulivu mkubwa wa akili na kuna chochea ubunifu mwangu. Mimi hupenda kutumia muda wangu wa ziada kujifunza mbinu mpya za sanaa. Kwangu mimi, kila mchoro ni safari ya kigunduzi na ujalishi matokeo wa mwisho ni yapi. Mchakato mwenyewe wakuandika na kuunda kitu kipya ndio unaonipa fursa zaidi.

Njia kuu ninayo tumia kupumzika ni kujitenga na skrini na kusoma vitabu kizuri na kusikiliza muziki mwanana. Kwangu mimi kupumzika siyo tu kutofanya kazi bali ni kupa ubongo wangu nafasi ya kutulia na kuingia katika ulimwengu wa hadithi au sauti zinazo tuliza moyo. Mimi mara nyingi mimi hutumia pia mazoezi ya kupumua kama kina au kutembeza bustani ya kurudisha nguvu zangu Kwangu mimi mapumziko ya mara kwa mara ni siri ya kuwa na tija na kudumisha afya njema ya akili na mwili.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja tu kwa siku. Kawaida wakati wa usiku ninapoenda kulala kwangu mimi hii ni njia ya kuhakikisha kuwa ni naanza siku mpya nikiwa na chaji kamili na inanisaidia kutunza afya ya battery yangu kwa muda mrefu bila kuichosha kwa kuichoma mara kwa mara. Mimi huwa makini kutumia programu zinazotumia nishati kidogo ili chaji idumu siku nzima. Kwangu mimi kuwa na kifaa chenyr nguvu na muhimu ili niweze kuendelea na majukumu yangu bila usumbufu wa kuzimikiwa.

Ndiyo, naweza kuhishi siku moja bila teknolojia, na mara nyingi mimi huona ni jambo lenye manufa makubwa. Kwangu mimi, siku hiyo na simu wala kompyuta na nafasi adhimu ya kuungana tena na ulimwengu alisi kusoma vitabu vya karatasi na kufanya mazungunzo ya hana kwa hana bila usumbufu wa harifa za mtandaoni. Kudhibiti kudigitali hili kupumzisha hakili kwangu mimi kutokuwa na teknolojia kwa sasa chache kunanisaidia kuimarisha umakini wangu na kunifanya nidhani, zahidi na nidhamini mambo madogo ya hasili hambayo mara nyingi tunayapuza.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali penye historia defu na utamaduni wa kusisimua na kumbuka hadidhi za zamani kuhusu jinsi mji huo ulivyo kuwa kituo kidogo cha biashara ambapo watu asili mbali mbali walikutana na kubadilishana bidha na tamaduni Kwangu mimi, mji huo ni kama kitabu kilichojaa kumbukumbu za mitaa ye nyekelele za furaha na harufu vya vyakula vya asili vinavyo pikwa kwa kuni miti mikubwa ya zamani ambavyo vilishuhudiwa vizazi vingi vikikua Kwangu mimi, mji wangu wakuzaliwa siyo tu nukta kwenye ramani Bali ni msingi wa utu wangu na mahali ambapo nilijifunza dhamani ya jamii na ushirikiano.

Mimi upenda zaidi kununua vitabu na vifaa vinavyoongeza tija, kama vile kalamu bora au vifaa vya kiteknolojia. Kwangu mimi kununua kitabu kipya ni wekezaji katika marifa na katika kifaa kinachochagua kinapaswa kuwa na lengo na kurahisisha maisha yangu au kunizaidia kujifunza kitu kipya. Mimi ni muhini na kununua vitu venye ubora wa hali ya juu viudumu kwa muda mrefu badala ya vitu vingi vya bei rahisi Kwangu mimi ununuzi wa bidhaa hana busara na ni yale yanayo leta dhamani ya kweli katika maisha yangu na kila siku na kunizaidia kukua kifikira.

Mimi huwamini zaidi makampuni ya nayo weka kipaumbele kwenye usalama wa data na uvambuzi wa dhati kama vile Apple au Google. Kwangu mimi uwaminifu unatokana na jinsi kampuni inavyo Linda faraga yangu na jinsi bidhaa au zinavyo fanya kazi kwa uraisi ili kuraisisha maisha yangu ya kila siku bila itilafu za mara kwa mara. Mimi upenda kufuatilia jinsi ya navyo tumia akili mneemba. Kuboresha huduma zao Kwangu mimi kampuni bora ya teknolojia ni hili ya naweza kubadilisha kulingana na mahitaji ya binadamu uku Ikizingatia mahadili na usalama wa watumihaji wake.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kuchambua mambo kwa haraka na kuwasiliana kwa urahisi. Kwangu mimi, kipaji hiki kina ni ruhusu kuelewa mada ngumu na kuzielewa kwa njia rahisi inayo weza kueleweka na kila mtu. Jambo linalosaidia sana katika kutatua matatizo na kusaidia wengine. Mimi ujaribu kikinyoa kila siku kupitia kusoma na kujifunza lugha mpya. Kwangu mimi kipaji ni kama misuli kinahitaji mazoezi ya kila mara hili kiendelee kuwa na manufaa na kuleta tija katika jamii.

Jambo la kidini ambalo ni muhimu zaidi kwangu ni upendo na huruma kwa binadamu wowote. Kwangu mimi imani ya kweli unajidhihirisha kupitia matendo ya fadhili unyenyekevu na jinsi tunavyo watendea wengine. Hasa wale walio na uhitaji bila kujipa tofauti zetu. Mimi huamini kuwa kuishi ni kwa maadili na kutafuta amani ya ndani ni sehemu muhimu ya ukuwaji wa kiroho. Kwangu mimi, dini inapaswa kuwa daraja linalo unganisha watu wa chanzo na faraja na matumaini katika ulimwengu huu.

Mimi hupendelea zaidi suruali hasa kwa sababu ya urahisi wake wakutembea na faraja inayotoa katika shughuli za kila siku. Kwangu mimi, suruali ni vazi la vitendo ambalo linafaa katika mazingira mengi. Iwe ni kazini hau wakati wakupomzika bila kuzuilia kasi yangu. Mimi huamini kuwa chaguo la vazi hutegemea zaidi na mazingira na hali ya hewa Kwangu mimi jambo la muhimu zaidi kuvaa kitu kinacho nifanya ni jihisi niamini na niko na huru kufanya majukumu yangu kwa ufanisi.

Mimi hucheka sana ninapo kuwa na marafiki wakaribu kuwasimulia hadithi za kuchekesha na matukio ya aibu tuliopitia pamoja. Kwangu mimi kicheko ni dawa ya asili. Hakuna kitu kizuri kama ucheshi wa papo hapo unaotokana na mazungumzo ya kweli na ya kirafiki. Mimi pia hufurahia video fupi za wanyama wakifanya vitu vya hajabu au vichekesho vya steady apo vienye akili. Kwangu mimi kucheka kuna nifanya nione maisha ni mepesi na kuna nisaidia kuimarisha uhusiano wangu na watu wanaonizunguka.

Ndio, nimekua nikitumia video mara kwa mara kwa mawasiliano. Hasa kwa mikutano ya kazi na mazungumzo ya karibu na familia. Kwangu mimi, video huleta uhalisia zaidi kwa sababu unaweza kuona ishara za uso na hisia za mtu anaye zungumza nae. Jambu ambalo hupotea kwenye ujumbe wa mwandishi. Mimi huona kuwa ni njia bora ya kukol muda na gharama za kusafiri. Kwangu mimi, teknolojia ya video inafanya ulimwengu uwe kijiji kidogo. Ikituwezesha kuungana na watu popote walipo kana kwamba tuko chumba kimoja.

Mafanikio zaidi ninayodhamini ni uwezo wangu wa kutatua changamoto ngumu na kusaidia timu yangu kufika malengo yake. Kwangu mimi, hakuna kitu kinachoniridhisha kama kuona mradi uliokua na vikwazo vingi ukifanikiwa kwa sababu ya ushirikiano na mbinu mpya tulizo mbuni. Mimi huona mafanikio ya binafsi pia yanajumuisha kujifunza ujuzi mpya na kutumia kuboresha ufanisi wetu. Kwangu mimi kukua kitaaluma kila siku kuaminiwa na wenzangu ndiko kunacho nifanya nijisikie mwenye thamani kazini.

Mimi hukabiliana na mabadiliko kazini kwa kuwa na mtazamo chanya na utayari wa kujifunza haraka Kwangu mimi mabadiliko siyo kikwazo bali ni fursa ya kukuwa, Mimi huwanza kwa kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na kisha kurekebisha mipango yangu ili kuendana na mazingira mapya bila kupoteza nafasi, Mimi huamini kuwa ufunguo wa kufanikiwa ni kubadilika kulingana na wakati Kwangu mimi kubaki na msimamo wa zamani katika ulimwengu unaokwenda kasi ni hatari. Hivyo mimi huchagua kuwa mwepesi wa kubadilika na kusaidia wenzangu wafanye vivyo hivyo.

Ndiyo, mimi husoma magazeti, lakini mara nyingi hufanya hivyo mtandaoni ili kupata habari za hivi punde kwa haraka. Kwangu mimi, kusoma gazeti ni njia muhimu ya kuelewa kinachoendelea duniani, kuanzia siasa hadi uchumi, na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana wakati wa kufanya maamuzi. Mimi hupenda kupitia vichwa vya habari muhimu ili nisitoke nje ya wakati kwangu mimi. Kwangu mimi kupata tarifa sahihi kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika ni silaha kubwa katika ulimwengu wa leo uliojaa habari nyingi zisizo za ukweli.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya ubao. Hasaa ile inayohitaji kufikiri sana kama chesi. Kwangu mimi, michezo hii siyo tu burudani bali ni njia nzuri ya kuimarisha urafiki na kuchangamsha akili kupitia upangaji na mikakati wa ushindani wa kirafiki. Mimi uona michezo ya ubao kama fursa adhimu ya kukaa mbali na skrini na kufurahia muda wa ubora, wa wa mtu na wakaribu. Kwangu mimi, hakuna kitu kinachonichochea furaha kama michezo mzuri unaleta watu pamoja mezani.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi mapema usiku kuanzia saa mbili hadi saa tano wakati kelele za mchana zimepungua na ulimwengu unapoanza kutulia. Kwangu mimi, huu ndio muda ambapo umakini wangu unakuja juu zaidi na naweza kuzama kwenye majukumu mazito bila usumbufu wa simu au mikutano. Mimi huamini kuwa utulivu wa kipindi hiki unasaidia kuchochea ubunifu na kunipa nafasi ya kukamilisha mambo ambayo ya nahitaji fikra za kina. Kwangu mimi, kumaliza siku nikiwa nimekamilisha miradi fulani muhimu hunipa amani ya moyo ninapoenda kulala.

Wakati wa jua kali, mimi hupendelea kukaa mahali penye kivuli na upepo mwanana nikiwa na kinywaji baridi. Kwangu mimi, huu ni muda mzuri wa kupumzika kusoma kitabu au kusikiliza podcasti. Huku nikisubiri hali ya hewa itulie ili niendelee na shughuli za nje. Mimi hujaribu pia kutumia muda huu kufanya kazi za ndani zinazohitaji utulivu. Kwangu mimi jua kali na ni ukumbusho wa kutunza afya kwa kunywa maji mengi na kuthamini mazingira yenye uoto wa asilia yanayotoa kivuli asilia.

Mchezaji nae mpenda zaidi ni Bruno Fernandes kwa upande wa soka kwa sababu ya kipaji chakecha kipeke na unye nyekevu wake uwanjani Kwangu mimi yeye si mchezaji tu bali ni msani anaye ifanya mchezo iyonekane raisi na yenye mvuto Huku akionyesha umuimu wa kufanya kazi kwa bidi na nidhamu Mimi upenda pia kufuatilia wachezaji wariadha kama Heliod Kipchoge kwa sababu ya falfasa yake kua akuna binadamu mwenye ukomo. Kwangu mimi, wachezaji hawa ni kielelezo cha uvumilivu na wanatupa motisha ya kupambania ndoto zetu bila kukata tamaa.

Usiku kabla ya kulala, mimi hupendelea kutenga muda wa utulivu bila kutumia simu wala kompyuta. Kwangu mimi, huu ni wakati wa kutafakari jinsi siku yangu livyokuwa kuandika mambo matatu yaliyofanikiwa na kusoma kurasa chache za kitabu ili kutuliza akili yangu kabla ya kupata usingizi. Mimi uamini kuwa maandalizi ya usiku ndiyo yanayoamua ufanisi wa siku inayofuata. Kwangu mimi kunywa kikombe cha chai ya mitishamba na kupanga malengo ya kesho hunisaidia kulala nikiwa na amani na bila wasiwasi wa majukumu ya takayo kuja.

Mimi hupenda zaidi umbwa kwa sababu ya uaminifu wao usio wakifani na jinsi wanavyoweza kuwa marafiki wakaribu wa mwanadamu. Kwangu mimi, mbwa si mnyama tu bali ni mshirika anayeleta furaha usalama na motisha ya kufanya mazoezi ya nje mara kwa mara. Mimi pia anadhamini uhuru wa utulivu wa paka. Kwangu mimi, kuchagua kati ya hawa wawili itategemea zaidi mtindo wa maisha wa mtu. Lakini mbwa daima hushinda moyo wangu kutokana na uchangamfu wao na upendo wa dhati wanao onyesha kila wanaporudi nyumbani.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua michango wa kila mtu mwanachama au kuandaa hafla ndogo ya pamoja. Kama vile chakula cha mchana, kwangu mimi ni muhimu kila mtu ajihisi kuthaminiwa. Kwani ushindi ni wa timu na ni matokeo ya juhudi za pamoja na si za mtu mmoja pekee. Mimi huamini kuwa kutoa shukran za dhati ni kuandika barua fupi ya pongezi hujenga morali kubwa. Kwangu mimi kusherehekea mafanikio ni njia ya kuimarisha vifungo vyetu na kutupa nguvu ya kukabiliana na changamoto zinazofuata tukiwa kitu kimoja.

Asubuhi wa leo taree kumi na nane januari, nimeanza siku yangu kwa kutafakari na kupanga malego ya wiki inayo kuja. Kwangu mimi saa za mapema za asubuhi hapa Nairobi. Nimuda mzuri wa kufurahia utulivu kabla ya mji kuanza harakati zake. Hivyo, nilitumia muda huo kufanya kaa wa na kusoma abari muhimu za siku. Ninimepata muda wa kutembe kidogo hili kupata hewa safi na kuchangamusha mwili. Kwangu mimi jinsi unavyo anza asubuhi yako ndivyo navyoweka muwelekeo uwasiku nzima. Kwa hivyo, nimejitahidi kufanya kwa utulivu na mtazamo chanya.

Kumbukumbu nzuri zaidi ninayo dhamini kutoka ututoni ni wakati wa likizo tukiwa kijijini kwa babu na bibi. Kwangu mimi zile jioni tulizokaa karibu na moto, tukisikiliza hadithi zake na kula chakula cha asili. Kilichopikwa kwa kuni zilizokuwa za kipekee, zilinifundisha dhamani ya familia na asili yetu. Mimi huamini kuwa furaha ya ututoni inatokana na mambo madogo kama kucheza michezo ya nje na marafiki bila wasiwasi wa mda. Kwangu mimi kumbukumbu hizo ni chemichemi ya amani liyoweza kunituliza hata ninapokutana na changamoto za utu uzima.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya udongo kavu unaponyesha kwa mvua ya kwanza. Kwangu mimi harufu hii inaleta hali ya utulivu na tumaini na hisia ya mwanzo mpya. Inanikumbusha jinsi asili inavyoweza kujihusisha na kuleta uhai badala ya kipindi cha ukame. Mimi naipenda pia harufu ya kahawa inayokaangwa hivi karibuni. Kwangu mimi harufu hizo mbili zinawakilisha faraja ya nyumbani na nishati ya kuanza siku kwa na hamasa.

Mimi hupendelea zaidi kutazama mipira wa miguu. Usiani ligi kuuza hulaya na mashindano ya mataifa ya Afrika. Kwangu mimi soka ni mchezo unao unganisha watu wengi na usisimua sana kutokana na ushindani na mbinu za kifundi ambazo timu utumia uwanjani. Mimi pia ufurahia kutazama riadha ya mashindano ya magari Kwangu mimi michezo hii inawakilisha kilele chawezo wa binadamu na teknolojia na kila ni napotazama upata motisha ya kuona jinsi ni damu na kasi zinavyo weza kuleta matokeo makubwa.

Mimi huenda hosipitali mara mbili kwa mwaka. Kwa ajili ya uchunguzi wa afya na jumla. Kwangu mimi ni muhimu kufuatilia afya yangu kabla ya kuugua. Kwani kinga ni bora kuliko tiba. Kufanya hivi kuna nipa amani ya moyo na kunisaidia kuishi kwa ufanisi zaidi. Mimi huamini kuwa kutembelea daktari mara kwa mara ni sehemu ya kuwajibika kwa maisha yako mwenyewe. Kwangu mimi afya ni uwekezaji mkubwa zaidi, hivyo mimi hujaribu kutochelewa kufanya vipimo muhimu ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa.